Wakati wa likizo, najistawisha kwa kusoma vitabu, kujifunza mambo mapya, na kufanya mazoezi ya mwili. Pia, napumzika vizuri, na kutumia muda na watu wenye mawazo chanya. Hii hunisaidia kuboresha afya yangu na kurudi nikiwa na nguvu na motisha.

Tunda langu la kupendezwa ni embe, napenda embe kwa sababu ni tamu na lina radha nzuri. Embe pia ni tunda lenye afia kwa sababu ina vitamini, zinazo saidia mwili kukua vizuri. Naweza kula embe mbichi au kunywa juisi ya embe ndio maana napenda embe sana.

Ninapenda wanyama wa kufugwa hasa mbwa, napenda mbwa kwa sababu ni rafiki mtiifu na hupenda kucheza na watu mbwa pia hulinda nyumba na huwafanya watu wajisikie salama ndiyo maana mbwa ni mnyama ninayempenda sana

Nilizaliwa katika mji mdogo ulio tulivu na wenye watu wakarimu mji wangu una shule, soko na nyumba nyingi za familia nilikuwa nikicheza na marafiki zangu uwanjani na kuogelea mtoni wakati wa jioni nakumbuka siku za utoto zilikuwa za furaha sana mji wangu ni marufu kwa amani na ushirikiana ningependa kurudi huko wakati wa likizo kwa sababu ni nyumbani kwangu.

Ninapenda chakula kisicho na mafuta mingi. Chakula kama mboga, matunda, wali na maharagwe hunisaidia kuwa na afya njema. Chakula chenye mafuta mengi kinaweza kumfanya mtu awe mgonjwa ninapokula chakula kisicho na mafuta mengi najisikia mwenye nguvu na naweza kucheza na kusoma vizuri.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kufanya kazi yangu vizuri na kwa bidii. Nimejifunza kushirikiana na wenzangu na kumaliza kazi kwa wakati pia nimepata pongezi kwa kufanya kazi kwa uaminifu. Mafanikio haya hunifanya nijisikie furaha na kunitia moyo kufanya kazi kwa bidii zaidi kila siku.

Ndiyo napenda kupika, kupika hunifanya nijisikie furaha, kwa sababu najifunza kutengeneza chakula kizuri napenda kusaidia nyumbani kwa kupika chakula rahisi, kama wali au chai. Ninapopika, najifunza kuwa mvumilivu na makini kupika pia, hunisaidia kufuraisha watu ninaowapenda.

Ndiyo, nagawanya taka zangu. Ninatenganisha taka zinazoza kama mabaki ya chakula na taka sisizooza kama plastiki na makopo. Kufanya ivi, husaidia kuweka mazingira safi na kulinda afya yetu. Pia husaidia taka zingine kutumika tena. Nagawanya taka zangu kwa sababu napenda mazingira safi.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, kwanza napanga kile ninachotaka kufanya kisha ninazungumza na wenzagu ili tushirikiane tuna gawa kazi ili kila mtu ajue anacho fanya. Nafanya kazi kwa bidii na kuuliza msaada nikihitaji hii husaidia mradi kufanikia.

Ndiyo napenda mvua mvua hufanya mazingira yawe ya kijani na safi napenda kusikiliza sauti ya mvua ikinyesha juu ya paa mvua pia husaidia mimea kukua na wakulima kupata mazao wakati mwingine ninapenda kukaa ndani na kusoma au kunywa chai wakati wa mvua.

Kampuni ya teknolojia ninayoipenda ni Google. Napenda Google kwa sababu hutusaidia kupata habari kwa urahisi. Hutusaidia kujifunza kuhusu intaneti na programu mbalimbali. Google pia hutengeneza ramani na barua pepe.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni kazi ya uwalimu walimu hufundisha watoto kusoma, kuandika na kuhesabu. Walimu husaidia kuwa watu wazuri na wenye nidhamu. Pia hututia moyo kufuata ndoto zetu. Ndio mana nadhamini sana kazi ya uwalimu.

Ninaposhughulikia wateja nawakaribisha kwa heshima na tabasamu nawasikiliza wanapozungumza ili nielewe wanachohitaji. Najibu kwa upole na kuwasaidia kadri ninavyoweza nikikosea naomba radhi na kurekebisha.

Ninapenda kula wali napenda wali kwa sababu ni laini na unalatldha nzuri wali unaweza kuliwa na mboga maharagwe au nyama hunitia nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba pia ni chakula kinacho pendwa na watu wengi nyumbani kwetu ndio maana napenda wali sana.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Popcorn ni tamu na ya kufuraisha kula. Napenda kula popcorn ni kiwa natazama, filamu au katuni. Pia ni chakula chepesi, kinacho nifanya, nijisikie furaha. Nikipata popcorn, hushiriki na marafiki au familia yangu.

Ndio napenda kuchora na kupaka rangi, kuchora hunifanya nijisiki furaha na mtulivu, napenda kuchora picha za nyumba miti na wanyama kupaka rangi hunisaidia kutumia mawazo yangu vizuri ninapo chora au kupaka rangi najifunza kuwa mbunifu na kufurahia muda wangu.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, najaribu kuyakubali polepole. Nasikiliza maelekezo mapya na kuuliza maswali nisipoelewa. Najifunza mambo mapya kwa bidii na kuwashirikisha wenzangu. Ninakua na subira na mawazo chanya hivi hunisaidia kuendelea kufanya kazi vizuri hata kukiwa na mabadiliko.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni kujifunza ujuzi mpya ningependa kufundishwa jinzi ya kufanya kazi vizuri na kwa haraka pia ningependa kujifunza kuwasiliana vizuri na watu mafunzo haya yata nisaidia kuwa mfanyi kazi bora kujifunza kila siku hun nifanya ni jiamini na kufurahia kazi yangu.

Ninapendelea mfumo wa android kwenye simu napenda android kwa sababu ni rahisi kutumia na watu wengi wanautumia Android ina programu nyingi za kujifunza na kucheza michezo. Pia simu za android hupatikana kwa bei tofauti.

Ninaoga mara moja au mara mbiri kwa siku. Ninaoga asubuhi ili nikisikia safi natayari kuanza siku. Wakati mwingine ninaoga jioni baada ya kucheza au kufanya kazi kuoga hunisaidia kuwa msafi, kunukia vizuri na kuwa na afya njema.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Teknolojia ya sauti hunisaidia kusikiliza mziki radio au hadithi. Pia, hutumika kwenye simu kuzugumza na watu wengine. Wakati mwingine natumia sauti kuuliza maswali au kusikiliza maelekezo.

Ndio nawafahamu majirani wangu, tunasalimiana kila tunapokutana, wakati mwingine tunazungumza na tunasaidiana majirani husaidia pale panapo kuwa na shida kuwafahamu majirani hunifanya nijisikia salama na kuwa na urafiki mzuri katika jamii.